Naam, huwa navaa saa kwa sababu mimi kwangu kuvaa saa mkononi na kuipenda ni zaidi ya kuwa na muda ni sehemu ya mtindo wa maisha yangu, utambulisho na urahisi wa kila siku saa imekua ishara ya nidhamu na pia mapambo ya binafsi. Kwangu mimi kuvaa saa huwa inafaida nyingi sana moja kwanza inanisaidia kupanga ratiba zangu na kuwa na nidhamu ya muda bila kutegemea simu kila wakati pia ni pambo linaloongeza haiba na kuonyesha ladha ya mtu. Kuna saa za kifahari, kama vile vya dhahabu na pia michezo au za kawaida kulingana na hali na mavazi na pia ni rahisi kuangalia muda bila kutoa simu mfukoni ukiwa na saa mkononi hii ni muhimu wa saa kazini au unaposhughulika na watu hasa pia mara nyingi huonyesha tabia ya mtu. Kwa mfano, saa ya michezo huonyesha mtu anayependa shughuli saa ya kifahari pia huonyesha mtu anayejali hadhi na muonekano na pia saa mara nyingi hutolewa kama zawadi ya kumbukumbu ikibeba thamani ya kihisia na historia ya mtu. Na pia saa za kisasa ambazo zinaitwa smart watch husaidia kufuatilia afya, mazoezi na hata kupokea ujumbe bila kutumia simu moja kwa moja. Kwangu mimi kuvaa saa mkononi ni mchanganyiko wa nidhamu ya muda, mtindo wa maisha, urahisi na hata afya na ni pambo dogo lenye maana kubwa kwa maisha ya kila siku.

Sifa muhimu kwa kiongozi mzuri ni hekima na hekima ni sifa bora na muhimu kwa kiongozi mzuri kwa sababu inazidi maarifa ya kawaida na inahusisha ufamu wa kina wa watu mazingira na athari za maamuzi. Kiongozi mwenye hekima huchanganya uzoefu, maadili na busara ili kutoa mwongozo sahihi na kuleta mabadiliko chanya. Umuhimu wa hekima kwa kiongozi ni kwamba hekima humsaidia kiongozi kuona picha kubwa na kuchukua hatua zinazofaa kwa muda mrefu si tu suluhisho za haraka na pia kiongozi mwenye hekima huwelewa watu wake, husikiliza na huchukua hatua zinazojenga mshikamano wa kijamii na kikazi nyingine ni kwamba katika nyakati za migogoro au mabadiliko makubwa, hekima humusaidia kiongozi kudumisha utulivu na kutoa mwongozo unaoleta matumaini. Nyingine ni kwamba hekima pia huongoza kiongozi kuchagua maamuzi yanayozingatia haki usawa na manufaa ya wengi badala ya masilahi binafsi. Watu pia hujiisi salama na kuhamasishwa wanapofuata kiongozi mwenye hekima kwa sababu uamuzi yake ama wake yanaonyesha busara na uwelewa wa kina. Hivo kwangu kulingana na mimi hekima humfanya kiongozi kuwa na maono ya mbali uwezo wa kusikiliza na kuelewa na nguvu ya kuongoza kwa maadili na busara. Ni sifa inayojenga imani na mshikamano na ndiyo msingi, wa uongozi wa kudumu na wenye heshima.